Napendelea kuwasiliana na watu kwa mazungumzo ya ana kwa ana inapowezekana kwa sababu hunisaidia kuelewa hisia na mawazo yao vizuri zaidi. Pia kutumia simu na ujumbe mfupi kwa mawasiliano ya haraka na barua pepe au mitandao ya kijamii kwa mambo ya kazi au taarifa rasmi.

Kwa kawaida, ninapoenda hospitali ni mara chache kwa mwaka, zaidi ni pale ninapohitaji uchunguzi wa kawaida, chanjo au tiba maalum. Hii inasaidia kudumisha afya yangu na kuzuia matatizo makubwa kabla hayajaanza.

Ningependa kuona maendeleo katika jamii yanayohusiana na elimu, afya na usalama, kwa mfano elimu bora na yenye usawa kwa watoto wote, huduma za afya zenye ubora na upatikanaji rahisi kwa kila mtu. Ulinzi na usalama wa raia Hali ya uchumi inayowezesha kila mmoja kujiendeleza na kuwa fursa sawa za ajira na biashara.

Chakula cha kigeni ambacho nimewahi kujaribu ni sushi kutoka japani. Nilivutiwa na jinsi chakula hicho kilivyo kitamu, safi na kilichoandaliwa kwa ustadi. Pia nilijifunza ladha za samaki ghafi, mchele maalumu na viungo vya kipekee.

Programu ya simu ninayotumia kila siku ni whatsapp naitumia kwa mawasiliano ya haraka na familia, marafiki na kazini Pia hutumia youtube kwa kujifunza na burudani pamoja na kalenda na saa ya kumbusho kusaidia kupanga shughuli zangu za kila siku.

Ndiyo, natumia mitandao ya kijami kama whatsapp, facebook, instagram na twitter naitumia kwa sababu ya kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu, kujifunza habari na mitazamo mipya burudani kama kuona video, picha na pia kushirikiana kwenye kazi au miradi ya pamoja.

Ndiyo napenda kuvaa vipuli, hunifanya nijisikie, nimepumzika na huru, hasa wakati wa baridi au jioni, napendelea vipuli rahisi, zinye rangi tulivu, na zinazofaa kuvaa nyumbani au wakati wa matembezi ya kawaida.

Mandhari nzuri niliowahi kuona nijua likizama kwenye bahari, rangi za samawati, chungwa na waridi zikichanganyika na mwanga wa maji zilinifanya nijisikie mtulivu na kufurahia uzuri wa asili.

Nina uhusiano waeshima, upendo na mshikamano na wazee wangu Napenda kuwasikiliza wanapotoa ushauri na mafunzo ya maisha Napenda pia kushirikiana nao katika shuguliza familia au maumuzi madogo ya kila siku.

Rangi ya kuvaa inayonipendeza zaidi ni rangi tulivu na yenye mvuto kama blue ya bahari, kijani, cha majani. Napenda rangi hizi kwa sababu zinatoa hisia ya utulivu na amani na pia ni raisi kuoanisha na rangi zingine katika nguo au mtindo.

Ndiyo, naweza kutumia teknolojia ya sauti. Napenda kutumia teknolojia hii kwa kurekodi sauti kwa ajili ya kazi au masomo. Kusikiliza vitabu vya sauti au podcasti. Kudiliti vifaa kwa sauti kama simu au smart devices. Mawasiliano kwa simu au video call ili kusikika wazi na haraka.

Napendelea mahali palipo tulivu kuliko palipo na kelele, mahali patulivu hunisaidia kufikiria na kuzingatia vizuri, kufanya kazi au kusoma kwa ufanisi, kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha zaidi ni ule unaohusiana na usimamizi wa muda na teknolojia ya kisasa. Usimamizi wa muda ni kujua jinsi ya kupanga kazi kubwa na ndogo kwa ufanisi zaidi. Kuepuka, kuchanganyikiwa na kutumia kila saa vizuri. Tena kuna teknolojia kisasa. Ningependa kujifunza kutumia apps mpya, zana za kazi mtandaoni na teknolojia ya kisasa ili kuongeza ufanisi kazini na nyumbani.

Kazi ni nayoithamini zaidi ni ile inayohusisha kusaidia wengine na kuleta matokeo chanya. Hii inaeza kuwa huduma kwa jamii. Kufanya kazi zinazosaidia jamii au watu binafsi kama elimu, afya au maendeleo ya kijamii. Kazi yenye ubunifu na zinazohimiza kutumia akili na mbinu za pekee kutatua changamoto.

Napenda kutumia mtandao kwa masaa machache kila siku, kawaida masaa mawili au matatu, wakati huu hufanywa kwa ajili ya kujifunza na kupata habari, kusoma makala, kutazama taarifa za dunia au elimu ya mtandaoni.

Ndio, mimi ni mtu wa ubunifu, napenda kutumia akili yangu na mbinu mpya kuunda suluhisho, kufikiria mbinu tofauti za kufanya kazi na kuleta mawazo mapya katika maisha ya kila siku. Ubunifu wangu huonekana pale ninapokuwa natafuta njia rahisi na bora za kutatua changamoto.

Napendelea kusimamia kwa sababu hunipa nafasi ya kupanga na kuelekeza kazi kwa ufanisi, kusaidia na kuhamasisha wengine wafanye vizuri zaidi, kuwajibika na kufanya maamuzi kwa busara, kutumia ubunifu, kuboresha matokeo ya kazi, hata hivyo pia ninaweza kusimamiwa vizuri pale panapohitajika.

Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia, ingawa si rahisi sana, ingeweza kuwa fursa nzuri ya kupumzisha akili na kupunguza msongo, kuzungumza uso kwa uso na watu walio karibu nami, kusoma vitabu, kutembea, au kufanya mazoezi, kujitafakari na kupanga mawazo bila usumbufu.

Ili kujitunza napenda kufanya mambo kadhaa ambayo yanahakikisha mwili na akili ziko kwenye hali mzuri. Napenda kufanya mambo kama vile mazoezi ya mwili, kutembea, kukimbia, au kufanya mazoezi nyumbani ili mwili hubaki mzuri na wenye nguvu.

Ndiyo, napenda kutembea msituni, hapo napata utulivu wa akili, hewa safi na nafasi ya kujichanganya na asili. Kutembea msituni, hunisaidia kupunguza msongu wa mawazo, kufikiria kwa utulivu na kurejesha nguvu za mwili na akili.

Napenda kula spinachi na sukumawiki kwa sababu zinakuwa tajiri kwa vitamini na pia rahisi kuandaa. Napenda kula mboga hizi kwa sababu zinasaidia afya ya mwili, nguvu na pia hunisaidia kuwa na lishe bora.

Ndiyo napenda chakula cha haraka mara chache napenda chakula hizi kwa sababu ni rahisi na haraka pale nikiwa na haraka au sijapanga chakula pia linaladha nzuri kama baga, pizza au chips unipa furaha ya mara moja.

Ndiyo napenda hesabu, napenda hesabu kwa sababu hunisaidia kufikiri kwa mantiki, kutatua matatizo na kupanga mambo kwa usahihi. Pia hunipa changamoto nzuri ya akili na kuridhika nikifaulu kupata jibu sahihi.

Shughuli yangu ninayopendezwa nayo zaidi ni kusoma vitabu, kusikiliza muziki na kufanya mazoezi ya mwili. Hizi shughuli zinanisaidia kujifunza na kukuza akili kwa kusoma vitabu na kupata maarifa mapya, kupumzika na kupata furaha kwa kusikiliza muziki au kuimba na kutoa utulivu wa akili.

Kumbu kumbu yangu ya utotoni yambayo ninakumbuka kwa furaha ni wakati nikicheza nje na marafiki wa jirani. Tulicheza mchezo kama mpira wa miguu, kukimbia na mchezo ya ujasiri hadi jua linapozama. Tulijenga ushamiri wa mshikamano na urafiki wa kweli, tukishirikiana na kushindana kwa furaha.

Ndiyo napenda kutumia video kama njia ya mawasiliano, hii inanirahisishia mawasiliano ya uso kwa uso, nafurahia kuona hisia na mwendo wa mtu nikiwa na video call, kushirikiana kwa ufanisi, kwa kazi au miradi, video hufanya mikutano kuwa ya moja kwa moja na yenye uwazi.

Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ni wakati nilipogundua umuhimu wa kujitambua na kuwajibika kwa maisha yangu mwenyewe. Lilinifundisha kujiamini na kufanya maamuzi kwa busara. Nilijifunza kwamba kushindwa si mwisho bali ni somo la kunifanya niwe bora zaidi.

Ndiyo napiga kura pale ninapokuwa na umri wakutosha na hali inayoruhusu. Napenda kupiga kura kwa sababu ni njia ya kushiriki katika maamuzi ya jamii na nchi. Na pia hunipa sauti yangu kuhusu viongozi na sera zinazoguza maisha yangu.

Napenda kusherehekea siku kuu kwa kukutana na familia na marafiki ili tushirikiane kwa chakula, hadithi na furaha pamoja. Pia napenda kuchangia katika shughuli za jamii kama misa ya pamoja, matamasha au msaada wa kijamii.

Ndiyo nilipata fursa ya kufanya kazi ya kujitolea. Nilifurahia sana kwa sababu ilinisaidia kusaidia wengine. Kama kutoa msaada kwa jamii, watoto au wazee waliokuwa na mahitaji maalum. Ilinifundisha pia kuhusu mshikamano na ushirikiano. Na pia ilinipa furaha ya kweli kujua kuwa mchango wangu umeleta tabasamu kwa wengine.

Hapana, siishi kabisa mahali nilipozaliwa. Kuna wakati nilihamia sehemu nyingine kwa sababu ya masomo, kazi au fursa mpya za maisha. Hata hivyo, mahali nilipozaliwa bado nina kumbukumbu nyingi na hisia za nyumbani na ninapopata nafasi napenda kurudi, kutembelea au kuwasiliana na watu wa huko.

Ndio napenda kusoma gazeti, hii hufanya nipate habari za hivi punde, kutambua matukio ya ndani na nje ya nchi. Pia hunisaidia kujifunza kuhusu maswala mbalimbali, kama vile siasa, uchumi, michezo na jamii. Pia kupanua maarifa na mtazamo wangu kuhusu maswala mengimengi.

Wakati wa wasiwasi napenda kutumia mbinu zinazo saidia kutuliza akili na mwili kama vile kupumua kwa kina. Kufanya deep breathing ili kupunguza msongo wa akili. Ya pili ni kutafakari, kutuliza mawazo, kupanga njia za kushughulikia tatizo na kupata utulivu akili.

Uzoefu wa kushangaza nilioupata ni wakati niliposhirikiana na wenzangu kwenye mradi ngumu na kuona matokeo mazuri bila kutarajia. Nilijifunza kuwa ushirikiano na nidahmu huzaa matokeo makubwa. Pia ilinifundisha uvumilivu na ubunifu njia ndogo ambazo hatukuzlingatia hapo awali zilileta mafanikio.

Katika mpira wa besiboli, Tukio kuula msimu ni World Series Hili ndiyo finali ya mashindano ya Major League Baseball MLB ambapo washindi wa ligi kuu hushindania ubingwa wa mwaka Nitu kio linalofanyika kila mwaka mwishoni wa msimu wa kawaida wa MLB.

Napendelea suruali sababu yangu ni kuwa inatoa uhuru wa kutembea na kufanya shughuli ni raisi kwa kazi, michezo au matembezi. Pia inafaa katika hali tofauti za hewa. Inaweza kuvaliwa joto au mvua kidogo bila shida.

Mafanikio yangu binafsi ni nayo thamini kazini ni yale yanayo husiana na kufanikisha kazi kwa ufanisi kujifunza na kuleta matokeo chanya napenda kukamilisha miradi kwa wakati kufanya kazi kwa nidhamu na kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa ubora.

Mwalimu wangu aliniambia mambo muhimu ambalo limebaki na kunisaidia hadi leo Alikuwa mwalimu wangu wa shule, aliniimiza umuhimu wanidhamu, bidi na usahihi katika kila kitu tunachofanya.

Napanga na kushugulikia wasiliano na wafanyikazi wenzangu kwa uwazi, heshima na ushirikiano. Napenda kuzungumza kwa uwazi kueleza mawazo, matarajio na changamoto bila hofu au hila. Pia napenda kusikiliza kwa makini kupa na fasi wenzangu kueleza maoni yao maswali au wasiwasi.

Wakati ninapo furahia nyumbani, napenda kufanya mambo yanayo changanya kupumzika, burudani na mshikamano wa familia. Napenda kusoma au kusikiliza muziki, hii hutoa utulivu na burudani kwa akili. Napenda pia kutazama filamu au vipindi vya televisheni.

Michezo ninayopenda kujaribu ni ile inayochanganya furaha, changamoto na afya ya mwili kama vile basketiboli au mpira wa kikapu ni furaha kubwa changamoto ya mikono na miguu na inaboresha mshikamano wa timu.

Nimewahi kusafiri mahali pazuri kama vile kisiwa au pwani yenye mandhari nzuri kama vile Mombasa au Diani Beach nchini Kenya ambapo maji safi, mchanga mweupe na mandhari ya asili ni ya kuvutia.

Chumba nicho kipenda zaidi nyumbani ni sebule, ni mahali pa kupumzika baada ya kazi au siku ndefu, hapo ndipo nakutana na familia au marafiki kuzungumza na kucheka. Pia ni pazuri kwa kutazama televisheni, kusikiliza muziki au kusoma kidogo.

Timu ya michezo ni nayo wafuata zaidi ni timu ya taifa ya marekani ya mpira wa kirugby ambayo ni USA Eagles Lakini pia napenda kufuatilia timu mbali mbali za mpira wa miguu na basketiboli.

Tabia ninayopenda kwa wengine ni zile zinazo onyesha heshima, uaminifu na mshikamano. Heshima kwa kushughulikia wengine kwa heshima bila kujali nafasi, uaminifu kwa kuwa kweli, kuepuka udanganyifu na kudumisha ahadi, ushirikiano kwa kushirikiana katika kazi, kusaidiana na kushirikisha mawazo.

Ninaitaji kuenda sokoni, je, ninaorodha yangu, hebu niangalie, unga, sukari, mafuta ya kupikia, na sabuni. Nimeandika yote, ninajitaji pia kununua mboga, vitunguu, na nyanya. Bei za vitu zimepanda sana wiki hii, lazima nitumie pesa kwa akili. Je, nikinunua kwa uwingi au kidogo kidogo, kwa uwingi ninafuu zaidi, lakini pesa sasa ni chache. Nadhani nitanunua vitu muhimu tu leo. Nitarudi wiki ijayo kwa mengine. Duka lile kubwa linapunguzo leo. Nitakuenda huko.